Mimi nili lelewa na mzazi vizuri, nika lelewa kwa kanisa nikelelewa kila kitu ninafanya nikanisani. Sasa sijawahi kwenda kwa tamasha la muziki, but nimeenda kwa tamasha la muziki la kanisa. Sherehe ya kanisa nimeenda, lakini sijaenda tamasha la muziki ya klabu ama ile ya bar, sijawahi kwenda. Asante.